Kwa hivyo kitu cha muhimu ambacho nishawahi kukifanya ni kumsaidia rafiki yangu pesa ya kula na pesa pia ya kulipa pango la nyumba. Alikuwa hana na mi nilikuwa na uwezo wa kumsaidia. Hivyo nikamsaidia. Ni kitendo cha wema kwa sababu mimi mwenyewe ni nauhitaji. Mkubwa tu wa hizo pesa. Lakini nikamsaidia rafiki yangu kwa sababu yeye tayari alikuwa na majukumu mazito. Tayari mke wake alikuwa anaumwa ni mjamzito kwa hivyo. Alikuwa na wakati mgumu sana. Kwa hivyo na mi nikasema ngoja nifanye kitendo hicho cha wema ili niweze kumsaidia rafiki yangu na tayari nilishampatia hiyo pesa akaenda akamsaidia mke wake kwa ajili ya ugonjwa, akalipa pango lake lakini pia akatumia kwa ajili ya chakula nyumbani wake, hivo ni tendo la wema nililofanya na si kwamba nahesabu au si kwamba ninaringa nasima kwa sababu nilifanya kwa mpani ajisifia nilifanya kwa utu na kwa wema na nikostewe Nintendo cha wema na sweli limekuja na minimejibu kwenye kana na wema mbua ni meukumbuka hapa kalimuni mbua ni maufanya kwenye gitu kizuli na nilifurahia kufanya vile kwa sababu nilimuokoa kutokana na na adha ambayo angeipata.